Nywila zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi sana. Kila moja inaitaji nyula. Nilikuwa nikitumia nywila moja kwa zote lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima ni badilishe. Nitatengeneza nywila tofauti kwa kila akaunti. Lakini nitazikumbukaje zote? Labda niandike mahali salama. Au nitumia programu ya kusumamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako, nitajaribu moja. Lazima pia ni badilishe nywila mara kwa mara kila mwezi, kila miezi mitatu. Usalama wa mtandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mtandaoni wako kila mahali. Lazima nijilinde na data zangu.